Napenda sana kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaohusisha mwili mzima na akili kwa pamoja. Hunipa nafasi ya kufanya mazoezi, kuboresha stamina na kudumisha afya njema. Pia napenda jinsi unavyohitaji ushirikiano wa timu, mawasiliano na nidhamu ili kufanikiwa. Jambo inalonifundisha kufanya kazi vizuri na wengine hata nje ya uwanja.

Napenda zaidi kupaka rangi kuliko kuchora. Kwa sababu hunipa utulivu na nafasi ya kuonyesha hisia kwa uhuru. Kupaka rangi unisaidia kwachilia mawazo, kufurahia mchanganyiko wa rangi na kubadilisha hali ya kawaida kuwa kitu cha kuvutia. Pia ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu na kuamsha ubunifu bila shinikizo la kufuata umbo kamili.

Kwa kawaida nachaji kifaa changu, angalao mara moja kwa siku. Mara nyingi usiku kabla ya kulala. Ili kiwe tayari kutumia siku inaofuata bila wasiwasi wa betri kuisha ghafla. Hata hivyo, siku za kutumia kifaa kwa shughuli nzito kama kutazama video, kucheza mchezo, au kufanya kazi za mtandaoni zenye mahitaji makubwa ya betri huweza kuwa muhimu kukichaji mara ya pili wakati wa mchana.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi kuhariri na huniruhusu kupanga mawazo yangu kwa ufanisi zaidi. Kuandika kwa kompyuta pia hunisaidia kuhifadhi kazi, kushiriki kwa urahisi na kutumia zana mbalimbali za kusaidia kama ukaguzi watahajia. Hata hivyo, wakati mingine kuandika kwa mikono, hunipa utulivu na kunisaidia kufikiria kwa kina. Hasa ninapotaka kupanga mawazo ya awali au kuandika bila usumbufa wa teknolojia.

Wakati mabadiliko kazini, napenda kuzingatia kwanza kuelewa kwa undani ni kwanini mabadiliko ya natokea na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi zangu na timu. Hii inahusisha kusoma tarifa, kuuliza maswali muhimu na kujifunza kutoka kwa wale waliona uzoefu zaidi. Baada ya hapo, hujaribu kubadilika hatua kwa hatua, nikitumia mbinu mpya au kujaribu mabadiliko madogo kabla ya kuzingatia mabadiliko makubwa.

Ningependa kutembelea mji wakale wa giza misri, kwa sababu ni moja wapo ya maeneo yenye historia ndefu na yenye mafumbo ya ajabu. Mahali hapa kuna piramidi, hekalu na mahekalu ya kifalme yalliohifadhiwa kwa mamia ya miaka, na hutoa fursa ya kuelewa maisha, imani na ustarabu wa misri wakale. Kutembelea mahali kama hapa, kuna nipa fursa ya kujifunza historia moja kwa moja kutoka kwenye mabaki halisi.

Ningependa kujaribu mlolongo wa mchezo ya mpira wa raga kwa sababu ni mchezo wenye nguvu, ushirikiano wa timu na changamoto za kimwili na kifikira. Ingawa sijawahi kucheza hapo awali. Ninaona ni njia nzuri ya kujenga udhabiti wa mwili, uvumilivu na nidhamu. Huku pia ni kujifunza mbinu za kushirikiana na mawasiliano bora na wenzangu.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunifanya nijisikie mtulivu na hai na mara nyingi uchangia usingizi mzuri usiku na utendaji bora mchana. Katika hali ya baridi ni rahisi kuvaa nguo sahihi, kufanya mazoezi au kutumia muda nje bila kuhisi uchovu wa haraka. Aidha, baridi hufanya mazingira ya kazi na shule kuwa mazuri zaidi kwa sababu huna kero za joto kali nazoeza kusababisha uchovu na kupoteza umakini.

Njia ninayo tumia kupumzika mchanganyiko wa kutulia akili, kufanya shuguli za burudani na kujitunza mwili. Mara nyingi napenda kukaa kwenye chumba, chenye utulivu au bustani ya nyuma. Ni kisoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki unao nipendeza. Jambo linalo umiza akili yangu kuondua msongo wa mawazo. Pia napenda kufanya mazoezi madogo kama kutembea kwa utulivu au yoga. Ambaya husaidia kupumua vizuri na kuboresha mzunguko wa adamu mwilini.

Kujiandaa kwa mkutano napendelea kuchukua hatua kadhaa ili kuhakikisha ninakuwa tayari kikamilifu. Kwanza, huangalia agenda ya mkutano ili kuelewa mada inazozungumziwa na kupanga hoja na maswali muhimu. Kisha, hujipanga nyaraka, ripoti na mawasiliano ninayohitaji na kuhakikisha vifaa vyangu vya elektroniki viko tayari na vinafanya kazi.

Mara nyingi hufanya mazoeezi ya mwili angalau mara tatu hadi nne kwa wiki, ili kudumisha afya ya mwili na akili. Mazoezi haya yanajumuisha mchanganyiko wa kukimbia, mazoezi ya nguvu na stretching, ambayo husaidia kuongeza udhabiti, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine napenda pia kujiunga na michezo ya kikundi au kutembea nje, kwani hufanya mazoezi kuwa burudani na kunanisaidia kuungana na wenzangu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na nyama ya ngombe, kwa sababu ni kitamu, kinashibisha na hunipa nguvu. Napenda jinsi wali unavyokwenda vizuri na mchuzi wa nyama ulioiva vizuri, hasa ukiwa na mboga pembeni. Ni chakula kinachofaa kwa mchana au jioni, na pia hunikumbusha milo ya nyumbani na wakati mzuri wa kula pamoja na familia.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu, kusikiliza muziki na kwangalia filamu ambazo hunipa burudani na kunisaidia kupumzika. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi ya mwili, jambo linaloongeza afya na nishati mwilini mwangu. Wakati mwingine, napenda kutumia muda na marafiki au familia kushirikiana katika mazungumzo na michezo kidogo ambayo hunifanya nijisikie furaha na kuungana na wengine.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi na kufurahia mazingira ya nje. Kutembea kwa baiskeli kunachangia afya ya mwili kwa kuimarisha misuli, moyo na mapafu. Huku pia kunapunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia kwani tunaweza kupanga safari za pamoja na kufurahia muda wa burudani.

Aina ya keki ninayo ipenda zaidi ni keki ya chokoleti yenye krimu kidogo. Napenda latha yake tamu na unyevunyevu wake, ambayo hunifanya ni furahie, kila ni kila kipande. Pia keki ya chokoleti ni nzuri kuunganishwa na kahawa au chai, jambo nalo ongeza furaha ya kula. Wakati mwingine, napenda pia keki zenye matunda kama strawberry au blueberry, kwani hutoa latha ya asili na rangi nzuri.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kichina, kwa sababu kunisaidia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana. Kujifunza lugha mpya pia kunachangia ujuaji wa akili, kwani kunaboresha kumbukumbu, mantiki na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu. Zaidi ya hayo ni fursa ya kusoma fasihi, istoria na tamaduni za mataifa mengine moja kwa moja, jambo linaloongeza ufahamu wangu wangu wa kimataifa.

Filamu unayopenda zaidi ni the Pursuit of Happiness, kwa sababu ina hadithi ya kusisimua kuhusu uvumilivu, matumaini na kujitahidi kufanikisha ndoto, licha ya changamoto za maisha. Napenda jinsi muhusika mkuu anavyojikita kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na familia yake. Jambo linapo nipamotisha binafsi. Filamu hii pia unifunza kuhusu umuhimu wa nidhamu, udhabiti na kuamini katika uwezo wako. Na kuniacha nikio na hisia za matumaini na furaha kila nikimaliza kuiona.

Napenda wanyema ambao ni wakubwa kidogo, wanye nywelelaini na tabia ya kirafiki, kama vile paka na mbwa. Napenda paka kwa sababu ni wapole, wanapenda kujichotea pekeyao mara kwa mara na hubeba utulivu nyumbani. Mbwa wanapenda kwa sababu ni waaminifu, wanapenda kucheza na hufanya furaha kuwa sehemu ya maisha ya kila siku.

Mimi huenda hospitali angalau marambili hadi mara nne kwa mwaka, kulingana na hali ya afya yangu na uchunguzi unao itajika. Maranyingi napanga vipimo vya kawaida kama ukaguzi wa damu, shinikizo la damu na afya ya meno, ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiko katika hali nzuri. Zaidi ya hayo, naenda hospitali haraka, iwapo kuna dalili za ugonjwa o maratizo ya kiafia, ili nipate matibabu mapema.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano mzuri, laini na kidogo wenye unyevunyevu. Napenda mkate huu kwa sababu unaweza kula peke yake au kuunganishwa na mchuzi, siagi au jibini na huwa kitamu kila wakati. Zaidi ya hayo, mkate huu ni rahisi kumalizia na kutoa nishati nzuri. Jambo linalonifonya niwe tayari kwa shuguli za kila siku.

Sherehe yangu ninayopendezwa zaidi ni siku ya kuzaliwa. Kwa sababu ni fursa ya kusherehekea maisha, kuungana na familia na marafiki na kupata furaha pamoja. Napenda jinsi sherehe hizi zinavyo kuwa na chakula kitamu, keki na michezo midogo, jambo linalongeza hisia za furaha na mshikamano wa kijami. Zaidi ya hayo, siku ya kuzaliwa ni wakati wa kutafakari wa fanikio kueka malengo mapia na kusherekea hatua za maisha.

Zoea nzuri niiliojenga ni kusoma kila siku angalau dakika telathini. Zowa hili limenisaidia kuongeza maarifa yangu, kuongeza ufahamu wa dunia na kuboresha mtindo wangu wa kufikiri kwa kina. Kupitia kusoma mara kwa mara ni meweza pia kuboresha lugha yangu, kupata burudani yenye maana na kupunguza msongo wa mawazo. Kwani kunatoa njia ya kutulia na kuzingatia jambo moja kwa moja kwa muda mrefu.

Kitendo cha wema niliwai kufanya nikusaidia jirani yangu, aliyekua anaitaji msaade wa haraka, kupeleka mtoto wake hospitali. Niliharakisha kumsaidia, kuendesha gari na kukikisha walifika salama. Tendo hiki kilinifanya nijisikie furaha, kuridhika na mshikamano wa kijamii. Kwani nilijua kwamba msaada wangu uliokoa shida kubwa kwa familia hiyo.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa malengo na mhiitaji ya mradi kwanza. Kisha naandika mpango wa hatua kwa hatua, unao jumuisha rasili mali, muda na wajibu wa kila mshiriki. Baada ya hapo, inafanya uchambuzi, wa hatari na changamoto zinazo weza kutokea, ili kuhakikisha kila jambo limepangwa kabla ya kuanza.

Mandhari mazuri niliowai kuona ni angalia ya machoyo kwenye puani yenye maji ya buluu safi na jua likianguka pole pole. Ikivutia rangi za dhahabu, waridi na samawati. Mandhari hii ilinifanya nijisikie amani utulivu na mshikamano wa kina na hasili. Huku pia ikinipa nafasi ya kutafakari na kushukuru maisha. Zaidi ya hayo nimeona mandhari nzuri ya milima yenye theluji na mito yenye maji safi yanayotiririka. Ambayo ufanya hali ya hewa kuwa ya kupendeza na yenye raha ya kuona.

Mazingira ya kazi ya nakuwa mazuri, pale ambapo kuna utulivu, heshima na ushirikiano kati ya wafanyakazi. Ni muhimu pia kuwa na mpangilio mzuri, wanafasi za kazi, mwanga unaofaa, hewa safi na vifaa vinavyosaidia utendaji kazi. Mazingero bora huchangia msukumo wa kazi, furaha ya wafanya kazi na ubunifu kwa ni kila mtu anahisi kutaminiwa na kuwa sehemu ya timu.

Unapendelea kusoma zaidi kuliko kuandika, kwa sababu kusoma kunanipa marifa mapia, ufahamu wa dunia, na mawazo tofauti kutoka kwa watu watamaduni mbalimbali. Kupitia kusoma, ninaweza kuzidi kuelewa mambo mapia, kuboresha msamiati wangu, na kuimarisha uwezo wa kufikiria kwa kina. Hata hivyo, kuandika pia ni muhimu, kwani kuna nisaidia kuwasilisha mawazo yangu, kupanga fikira, na kuunda kumbukumbu za kile ninachojifunza.

Ninakunywa maji karibu lita mbili hadi tatu kila siku. Ili kuakikisha mwili wangu unakaa na unyevu na kazi za viungo vyote zinandelea vizuri. Napanga kunywa maji kwa vipindi, si kunywa mengi maramoja. Ili kuboresha umengenyaji, kuzuia kiu na kuongeza nishati. Pia kunywa maji mara kwa mara husaidia kuondoa sumu mwilini, kudumisha afya ya ngozi na kuimarisha utendaji wa akili.

Ushauri ningempa mtu mwingine ni kujithamini, kuwa na nidhamu na kushikilia malengo yake hata anapokutana na changamoto. Ni muhimu pia kusikiliza wengine, kujifunza kutokona na uzoefu na kuchukua hatua ndogo kila siku kuelekea mafanikio yake. Kwani mendeleo madogo mara nyingi huleta matokeo makubwa kwa muda. Zaidi ya hayo, ngemshauri kushirikina na wengine, kuwa na moyo wa wema na kudumisha furaha na ustawi binafsi.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema, kueka vipau mbele na kugawa wa muda kwa kila sehemu ya mradi. Mara nyingi ninaanza na sehemu ngumu au muhimu kwanza ili kwa kuhakikisha zinakamilika kwa wakati. Pia naweka viwango vya muda vya kati ili kufuatilia mandeleo na kurekebisha mipango endapo kuna ucheleweshaji.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu unatoa uhuru wa kubadlisha vipengele vya simu, kuingiza programu mbalimbali na kuunganisha vifaa vingine kwa rahisi. Android pia hutoa chaguzi nyingi za vifaa, bei tofauti na programu zinazowezesha kazi na burudani kuwa rahisi. Jambo nalofanya kutumia simu kuwa rahisi na yenye faida.

Ilikizo yangu ya ndoto ingekua kutembelea kisiwa cha tropiki, kilicho na fukwe za mchanga mweupe, maji ya buluu safi, na joto la kupendeza. Ninge penda kutumia muda, wakupumizika chini ya miale ya jua, kusoma vitabu, na kuogelea katika maji safi ya bahari. Zaidi ya hayo, ninge furahia kutembea kwenye milima ya mandhari ya kupendeza, kuona wanyama wa porini, na kufurahia utamaduni wa eneo hilo kupitia chakula na muziki.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na pia kufanya mazoezi ya mwili. Kuogelea hunisaidia kupunguza mawazo, kuboresha afya ya mwili na unipa hisia ya utulivu, hasa ninapokuwa majini. Pia napenda kuogelea kwa kuwa ni shuguli inayofaa watu wa rika zote na inaweza kufanywa baharini, buawani au hata mtoni, kulingana mazingira yaliyopo.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu una hisia za kipekee na unaeleza tamaduni na historia ya jamii. Muziki huu hunieka karibu na asili na huleta furaha na utulivu wa ndani. Napenda kusikiliza ngoma za kiasili, nyimbo za mashujaa na vilimbi vya jadi. Kwani huelimisha, kuvutia isia na hunifanya niwe na kumbu kumbu nzuri za matukio au sherehe za zamani.

Kumbukumbu nzuri kutoko totoni ni wakati nikipanda mti na marafiki zangu kucheza. Tukikimbia kwenye mashamba na kucheka bila wasiwasi wa dunia ya watu wazima. Nilifurahia pia wakati wa likizo za shule. Nikiwa na familia yangu tukicheza, kula chakula cha kitamaduni na kusikiliza hadithi za waze. Kumbukumbu hizi zinanifanya nijisikie furaha na mshikamano wa familia na marafiki.

Kwanza ninapokuwa nimeanza kazi, napanga agenda za siku hiyo, ili kuelewa kazi muhimu zinazohitaji kutimizwa. Kisha ninapitia barua pepe, taarifa na mawasiliano yoyote muhimu ya kutoka jana au mapema leo. Ili kuhakikisha sina jambo lolote muhimu ninalopaswa kushugulikia mara moja. Baada ya hapo, ninaweka vipaumbele vya kazi, kuanza na zile ambazo ni muhimu au zenye muda wa misho karibu. Ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati.

Ninapenda mchezaji Lionel Messi wa soka kwa sababu ni mchezaji wenye ustadi wa kipekee, uvumilivu na uwezo wa kuunda nafasi hata katika hali ngumu. Ushindi wake mara nyingi unajengwa kwa ufahamu wa mchezo, kasi na mikakati ya akili. Jambo linalo nifanya nithamini jinsi anavyocheza. Zaidi ya hayo, napenda pia jinsi anavyoshirikisha wenzake na kuonyesha heshima kwenye uwanja.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, safi na yenye mwanga wa kutosha, ambapo kuna hewa safi na joto linalofaa. Mazingira bora pia yanaitaji mpangilio mzuri wa meza viti vinavyofaa na vifaa vinavyoraisisha kazi ili kila jambo kifanyike kwa urahisi. Zaidi ya hayo, napenda pale ambapo kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi, mwasiliano wazi na kila moja anaheshimiana.

Napenda kununua vitabu, vifaa vya kiteknolojia na mavazi ya kawaida. Vitabu huniwezesha kujifunza mambo mapya, kufahamu historia na kuboresha fikra zangu. Wakati vifaa vya teknolojia, ufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye tija. Mavazi kwa pande mwingine uniwezesha kujieleza, kuwa na mtindo na kustarehesha.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano. Kwa pande wa kazi, ufanya iwe rahisi kuandika ripoti, kuandaa mawasilisho na kuchambua data kwa usahihi. Kwa mawasiliano, ninatumia kompyuta kupeleka barua pepe, kushiriki, faili na wenzangu, na kushirikiana kwenye miradi ya timu. Hasa pale ambapo kila mmoja yupo mbali. Zaidi ya hayo, kompyuta huniezesha kupata abari mtandaoni kusoma vitabu au nakala na kufurahia burudani kama sinema na muziki.

Mnyama wa kufugwa naye mpenda zaidi ni mbwa kwa sababu ni mtiifu, mweny upendo na rafiki wa karibu sana kwa binadamu. Mbwa hutoa ulinzi, uleta furaha nyumbani na ni rahisi kuzoea maisha ya familia. Pia usaidia kupunguza upweke na msongo wa mawazo kwa kuwa wanapenda kucheza na kushirikiana na watu. Kama ningipata nafasi, ningependa kufuga mbwa alilelewa vizuri, anayependa watu na anayehitaji matunzo ya kawaida kama matembezi, chakula bora na mazoezi ya mwili.

Napenda kuwakaribishwa wafanyakazi wapya kwa njia ya heshima, upendo na mpangilio mzuri. Kwanza ninawaonyesha maeneo ya kazi, ofisi na vifaa vya muhimu, ili wajue wapi kila kitu kiko. Kisha nawasiliana nao kwa maneno ya ukarimu, nikielezea maadili ya kampuni, malengo ya timu na matarajio ya kazi, ili wahisi wanakaribishwa na kuelewa nafasi zao.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya uwazi, heshima na usikivu mzuri. Ninapopiga mazungumzo natumia maneno yenye heshima na kuepuka maneno yasiyo ya lazima. Ili ujumbe wangu ufike kwa urahisi. Pia ninapendelea kusikiliza kwa makini, kuelewa maoni na hisia za mtu mwingine kabla ya kutuoa jibu. Kwani hilo usaidia kuepuka migongano na kukuza uhusiano mzuri.

Ndiyo, nimewahi kutembelea maeneo ya ziwa na mtu, na uzoefu huo hua wakutuliza sana. Kukaa karibu na maji, hunipa nafasi ya kupumzika akili, kufurahia upepo mwanana, na kutazama mandhari ya asili kama mawimbi madogo, ndege na mimea ya kando kando. Mara nyingi hutumia muda huo kutembea pole pole, kupiga picha, au kukaa kimia nikitafakari. Kwani mazingira ahayo, husaidia kupunguza msongo na kunirejeshea nguvu.

Maranyingi wikendi napenda kutumia muda wangu pumzika na kufurahia burudani. Pamoja na kufanya shughuli, nazo niweka mbali na kazi. Kwa mfano, maranyingi napenda kutembelea au kupanda kwenye maeneo ya asili, kuenda kwenye familia na marafiki, au kutazama sinema na vipindi vya televisheni. Wakati mwingine, napanga muda kusoma vitabu au kujaribu mapishi mapya ili kujifurahisha na pia kujifunza kitu kipya.